Je, napenda upepo ama AC. Napenda AC kama ni mikuulizo kwa sababu AC. Unauwezo wa kuongeza kama ni baridi ama joto. Tseme lakini huwezi linganisha na kitu kama upepo. Kwa sababu upepo inaeza kuja kwa wingi lakini ukitofautisha na kitu kama AC Ac unaweza kupima kiwango cha hewa ambacho unataka na ilo ni ambalo unaeza pata tuseme. Tseme imeisha lakini upepo hauna uwezo wa kupunguza ilhali ukiangalia kitu kama AC unahuo uwezo wa kuweza kupunguza ama kuongeza. Naam kwa hivyo mimi naeza chagua AC.